Asubuhi napenda kukunya uji. Kwani uji una shikilia sana tumbo. Uji unasiagwa na mahindi, wimbi na nini na kuzugu chote. Unapokula mahindi inasaidia sana. Uji unasaidia sana mwili kwa kujenga mwili kwani una provide energy.